Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Mimi napenda kunywa chai asubuhi au pale cafe ambapo inafanya inakuwa kiamshakinywa changu cha asubuhi, kinafanya nijihisi mzima na nijihisi changamfu sana. Kwanza inapokuwa moto.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi, chakula nachokipenda ni wali au pilau, hasa napenda pilau sana, ikipikwa na nyama pale ndani, nilikikula mwisho ilikuwa ni Jumapili iliopita mimi naipenda sana na niliikula tukiwa nyumbani na marafiki na wafamilia.

Je unapenda kupigia picha ndiyo napenda kupiga picha hasa muda kwa muda mimi hupiga picha na simu yangu au kupiga na marafiki ili kuweka kumbu kumbu wakati mwingine nitahitaji kuangalia nione nilipotoka na ninapokwenda kupitia kwenye picha hizo ambazo tumepiga.

Zana gani za jijiti unatumia kila siku napenda pale kutumia facebooki pale tiktoki na instagramu pia mimi hupenda kuangalia pale mtindo venye unavyoenda labda mara kwa mara kuiga pia vile mtindo uko pale tiktoki mimi hpenda kufurai kuona watu pale au kuona news.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu cha kulala ni kubwa kiasi pale nina vitanda mbili vina rangi ya hudhurungi kitanda changu jinsi ninaridhisha ni venye nimeweka pale blanketi na kunisaidia kuhisi joto wakati wa baridi kuna dirisha pale ninaweza ona manyumba zilizo karibu.

Ndoto yako kubwa ni nini ndoto yangu kubwa ni kujenga nyumba ya kifahari kwa wazazi wangu na pia kujenga nyumba za nyumba ya gorofa ya kuwekea watu ndani na kungoja wa malipo kila mwisho wa mwezi hii ni faida itakua faida kwangu na faida kwa familia yangu kwa.

Je unapenda kuogelea Ndiyo napenda kuogelea hii ni jinsi moja ambapo mimi hupenda kutumia wakati wangu wa kibinafsi napenda kuogelelea kwa sababu pia inanifanya nijihisi niko mtu level na kunifanya nihisi niko na nguvu zaidi baada ya kuogelelea.

Ustadi gani muhimu kwa kazi yako Kazi yangu nahitaji sana elimu ya kompyuta kwa sababu natumia kompyuta kila siku kwa kazi yangu kwa kuwa ni dijiti sana. Halafu inafanya kazi ikuwe rahisi sana kwa sababu natumia au nawasiliana na watu walioko nchi nyingine za ugaibuni au pale uingereza ambapo ndiyo ofisi yetu ya kazi iko. Kwa hivyo.

Je, unapenda kupanda milima? Ndio napenda kupanda milima kwa sababu hii naitumia kama wakati wangu kibinafsi, niwa kuungana pale na kupunga hewa, na pia kama kufanya zoezi langu, labda mimi na marafiki au familia, mara mwingine, sisi hupenda kupanda, kupiga pale picha, ili kujiekelea kama venye tunaeza, tutakuja kuangalia wakati mwingine kama kumbu kumbu.